Ndiyo napenda kuvaa vipuli. Hini kwa sababu vipuli huongeza uzuri na ujasiri katika mwonekano wangu. Vipuli vidogo vya dahabu au vya rangi ya fedha unifanya nijisikia wakipekee na wenye heshima. Pia napenda vipuli vya kiasili vina vyo tengenezwa kwa mbao au shanga kwa sababu vinaonyesha utamaduni na ubumifu. Nakumbuka mara ya kwanza nilivaa vipuli nilihisi kama nimeongeza kitu cha kipekee kwenye mwonekano wangu. Kuvaa vipuli hunifanya nijiske mchangamfu na maridadi hasa ni napo uduria sherehe au mikutano ya kijami.

Ninaishi katika nyumba ya familia yenye na fasi ya kutosha. Ambayo imezunguka na busta ni ndogo na miti ya kijani. Mazingira ya eneolangu ni ya utulivu na ya kijani kibichi. Na mara nyingi napata hewasafi na mwanga wa asubui unaonipa amani. Nakumbuka nilihamia mali hapa miaka michache liopita. Na tanguwa kati huo ni mezoea maisha ya kijamii na shugli za jamii zinazo tuzunguka. Ninachopenda zaidi kuhusu eneolangu ni ukweli kwamba unamshika mano wa kijamii. Watu wanasaidiana na kushirikiana katika miradi ya kijamii na mazingira. Pia naisiu salama na raha kwa sababu kuna utulivu na majirani wenya urafiki.

Ninasaidia jamii yangu kwa njia mbalimbali na kwa vitendo zenye maana. Mara nyingi hushiriki katika miradi ya kijamii kama kupanda miti na kutunza bustani za kijiji kwa sababu napenda mazingira safi na kijani pia huchangia kwa kuelimisha na kushirikisha vijana kupitia hotuba na mazungumzo ya motisha nikitumia ujuzi wangu wa kuzungumza hadharani. Wakati mwingine hushiriki katika misaada ya kijamii kama kugawa chakula au kusaidia familia zinazohitaji msaada kwa njia hizi nahisi ninachangia kujenga jamii yenye mshikamano na matumaini.

Lugha ambayo ningependa kujifunza ni lugha ya kifaransa. Lugha ya kifaransa ni lugha yenye uzuri na hutumika sana duniani hasa barani Afrika na ulaya. Kifaransa hunivutia kwa sauti yake laini na maneno yenye urari. Pia ningependa kujifunza kihispania kwa sababu ni lugha yenye watu wengi wanaitumia na hunifungulia mlango ya kuwasiliana na tamaduni mbali mbali. Kujifunza lugha mpya kunanipa nafasi ya kuongeza maarifa kuwasiliana na watu wapya na kuelewa tamaduni tofauti.

Kumbu kumbu nzuri ya utotoni ninaoyoipenda ni wakati tulifanya safari ya familia kuenda ziwa. Tulikuwa pamoja na wazazi na ndugu zangu na tulicheza michezo ya maji na kula chakula cha pamoja kando ya ziwa. Tulichofanya kumbu kumbu hii kuwa maalum ni furaha ya familia vicheko na hisia ya mshikamano tulokuwa nayo. Nakumbuka tukipigia picha nyingi na kuimba nyimbo njiani jambo lililofanya siku hiyo iwe ya kipekee. Nikikumbuka mambo hayo nahisi furaha shukran na joto la kifamilia ambalo linanipa nguvu hata sasa.

Kwa kazi yangu, stadi muhimu zaidi ni zile stadi ambazo zinaniwezesha kuwasilia na kwa wazi na kwa ufanisi. Hii inajumuisha uwezo wa kuandika na kuzungumza kwa mutasari na mvuto ili ujumbe wangu uwe raisi kuileweka na wenye atari. Pia stadi usimamizi kwa muda ni muhimu kwa sababu inaniwezesha kupanga kazi na kuhakikisha kila jambo linakamilika kwa wakati. Study nyingine ni ubunifu na ujuzi wa teknolojia kwani zinanisaidia kubuni solution mpya na kutumia zana za kidijitali kwa ufanisi. Zaidi ya hayo, ushirikiano na uongozi ni study muhimu kwa sababu kazi nyingi ufanikishwa kupitia timu na mshikamano wa kijami.

Naposhugulikia kazi za dharura hatua ya kwanza ni kutulia na kutathmini hali ili kuepuka hofu. Kisha huweka kipaumbele kwa kazi ilio muhimu zaidi na inayoitaji uharaka wa kweli. Napenda kutumia mpango wa haraka kuandika hatua chache za utekelezaji na kugawa majukumu ikiwa niko na timu. Pia utegemea study usimamizi wa muda na mawasiliano ya wazi kuhakikisha kila mtu anajua kinacho takiwa. Baada ya kazi kukamilika hufanya mapitio mafupi ili kujifunza na kuboresha jinsi ya kushugulikia dharura zinazufuata.

Shuguli ninayopendezwa nayo zaidi ni ya kutembea na kufanya matembezi ya asili. Napenda kuenda kwenye misitu bustani au kando ya mito kwa sababu kunanipa nafasi ya kupumzika kutafakari na kuungana na mazingira ya kijani kibichi. Ninapukuwa nikitembea nahisi hewa safi ikinipa nguvu na mawazo mapya pia napenda shuguli hii kwa sababu hunipa nafasi ya kujiondoa kwenye msongamano wa mawazo ya kila siku na kunifanya nijisikie huru na mchangamfu.

Mji ambao ninge penda kutembelea duniani ni mji wa dubai. Napenda dubai kwa sababu ni mji wa kisasa wenye majengo marefu na mandhari kuvutia kama badge halifa na pamjumeira. Pia ni mahali pa biashara na utamaduni ambapo unaweza kuona mchanganyiko wa maisha ya kisasa na historia ya kiarabu. Ninapofikiria dubai inavutiwa na soko la dhahabu safari za jangwani na fukwe za kuvutia. Ningependa kutembelea mji huu ili kupata uzoefu wa kipeke wa utali na kujifunza zaidi kuhusu utamaduni tofauti tofauti.

Timu ya michezo ninaofuata ni timu za Manchester United, Real Madrid na Barcelona. Manchester United inanivutia kwa historia yake ndefu na mashabiki wake wenye shauku. Real Madrid imekuwa mfano wa nidhamu na ubora, ikishinda makombe mingi ya kimataifa. Barcelona kwa upande wake imejulikwa kwa mtindo wake wa pasi fupi na wachezaji waliotengeneza historia ya kipekee. Timu hizi tatu hunikumbusha kuwa michezo si ushindi pekee, bali ni nidhamu. Mshikamano na msukumo wa kuendelea kupigania ndoto.

Likizo yangu ya ndoto ningependa iwe ufukweni mahali penye upepo mwanana na mawimbi ya bahari yanayoburudisha ningependa kutumia muda wangu kupumzika chini ya kivuli cha mitende nikisoma vitabu na kusikiliza muziki wa taratibu wakati mwingini ningetembea kando ya ufuko niki kusanya vigeve baharini na kufurahia mandhari ya machweo ningependa kusafiri na rafiki au familia yangu kwa sababu uwepo wao hunipa furaha na mshikamano. Likizo hii ingekua mchanganyiko wa kupumzika na kutembea kidogo ili niweze kupata uwiano na utulivu na uhai.

Mwandishi wa vitabu ninayompenda ni ngugi wa thiongo kazi zake zinagusa historia na maisha ya jamii ya kenya kwa undani na uhalisia. Vitabu vyake kama petals of blood na a grain of wheat vinaonyesha mapambano ya kijamii na kisiasa. Na vinatufundisha kuhusu mshikamano na utubutu. Pia napenda paulo cuelho hasa kwa kitabu chake cha the alchemist ambacho kuna tufundisha kufuata ndoto zetu kwa imani na ujasiri. Waandishi hawa wamenifundisha kuwa fasihi si hadithi tu mbali ni darasa la maisha na msukumo wa kuendelea kupigania ndoto zetu.

Najihisi kwamba nimejiandaa na nina matumaini kuhusu wasilisho. Ni nafasi ya kuonyesha juhudi zangu kushirikisha mawazo yangu na kujenga ujasiri mbele ya hadhira. Ingawa kuna msisimko na hofu kidogo ninachukulia hali hiyo kama nguvu ya kunisukuma kuwasilisha kwa uwazi na kujiamini. Wasilisho ni zaidi ya maneno ni daraja la kuunganisha mawazo yangu na watu ninaowahutubia.

Hali ya hewa leo imekuwa hali ya baridi kwa sababu leo mvua imenyesha na hewa imekuwa baridi kidogo. Najihisi nikiwa na utulivu kwa sababu baridi huniletea amani na nafasi ya kutafakari. Nimevaa sweta nyepesi na viatu vya kufunika miguu ili nijilinde dhidi ya baridi na unyevu-nyevu. Kwa kweli napenda aina hii ya hali ya hewa kwa sababu inanifanya nihisi karibu na asili na inanipa nafasi ya kupumzika. Katika hali hii ya hewa, ningependa kukaa ndani nikisoma kitabu au kusikiliza muziki wa taratibu huku nikinywa kikombe cha chai wangu moto.

Kinywaji nachopenda kunywa asubuhi ni chai ya moto. Chai huniletea utulivu na nguvu za kuanza siku hasa ikichangonya na mkate au mkate wa siagi. Harufu yake hunikumbusha familia na hufanya asubuhi iwe na joto la kipekee. Wakati mwingine juisi ya machungwa pia ni chaguo zuri kwa sababu hunipa vitamini na uchangamfu wa haraka.

Muda wangu wa bure na upenda kutumia kwa njia zinazo niweka karibu na furaha na utulivu kama vile mara nyingi napenda kusoma vitabu au kuandika mawazo yangu ilikuboresha ujuzi na kujenga fikra mpya. Pia napata amani kubwa nikitembea kwenye bustani au nikifurahia maumbile kama milima na mito. Muziki pia nisehemu muhimu ya mapumziko yangu hasa nyimbo zenye sauti tulivu na zenye ujumbe wa matumaini wakati mwingine napenda kutumia muda huu kushirikiana na marafiki au familia kwa sababu rafiki na mshikamano huniiletea nguvu na furaha ya kweli.

Mboga ninazopenda kula. Ni zile mboga kama mboga za kienyeji, spinachi, sukumawiki na karoti. Spinachi unipa nguvu na afya kwa sababu ina madini na vitamini vingi. Sukumawiki ni mboga ya kawaida lakini yenye ladha nzuri. Asaa ikiapikwa kwa njia raisi na kuandamana na ugali. Karoti kwa upande wake uniletea utamu wa asili na faida kwa macho na mwili. Mboga hizi unifanya njihisi nikiwa na afya njema na furaha ya kula chakula cha asili. Mboga za kienyeji nazo huwa tamu na huwa na nutrients mingi sana kwenye mwili.

Mchezaji bora wa mpira wa kikapo ninayemjua na ninayempenda ni Lebron James. Lebron James ni mchezaaji ninayempenda kwa sababu ya nidhamu yake, mguvu zake na uongozi wake uwanjani. Anakumbukwa kwa michezo mingi ya ajabu haswa pale alipowasaidia Cleveland Cavaliers kushinda NBA finals mwaka wa elfu mbili na kumi na sita dhidi ya Golden State Warriors akigeuza mchezo uliokuwa mgumu kwa ushindi wa kihistoria. Ujuzi wake mkubwa ni uwezo wa kuchanganya kasi, nguvu na akili ya mchezo. Anaweza kufunga, kupiga pasi sahihi na kuchetea kwa ustadi. Kila ninapomuona akicheza, najihsi nikiwa na msisimuko na msukumo wa kuamini kuwa juhudi na nidhamu huleta matokeo kubwa.

Kila siku natumia zana kadhaa za dijiti ambazo huniraikhisishia maisha na kazi. Simu ya mkono ni ndio chombo cha kwanza kwa mawasiliano, mitandao ya kijamii na kusoma habari. Kompyuta huniwezesha kuandika ripoti, kuandaa hotuba na kutafuta taarifa mitandaoni. Pia natumia zana za mawasiliano kama whatsapp na email kwa kushirikiana na marafiki na wenzangu. Kwa upande wa kujifunza na kupanga kazi, napenda kutumia Google Drive, OneDrive na kalenda za kidijiti ili kupanga muda vizuri. Muziki na video pia ni sehemu ya kila siku kupitia YouTube na Spotify kwa sababu huniletea burudani na utulivu.

Napenda kutumia mda na familia yangu kwanjia zinazolenga mshikamano na furaha. Maranyingi tunakaa pamoja tukipika na kulacha kulacha kitamaduni kama ugali na wali tukishirikia na hadithi na vicheko. Wakati mingini tunapenda kutembea busta nini au kutembelea maineo ya asili kama milima na mito kwa sababu mazingira ya asili utupa amani na nafasi ya kuungana zaidi. Pia napanda kutumia mda huu kusikiliza mziki hau kusharekea siku mahalumkama siku za kuzaliwa kwa sababu uniletia kumbu kumbu za upendo na mshikamano wa kifamilia.

Ndiyo nimewai kuona bahari. Kuona bahari ni tukio la kipekee. Bahari hunivutia kwa upeo wake usio na mwishwo na sauti ya mawimbi yanayopiga ufukweni harufu ya chumvi na upepo mwanana huniletea utulivu na kunifanya niisi karibu na asili. Ni maali pa kutafakari kupumzika na pia kufuraia matembezi kando ya ufukwe.

Ndiyo, napenda kutembea kwa miguu. Kutembea kwa miguu, huniletea utulivu na afya. Kunanisaidia pia kutafakari, kupunguza msongo wa mawazo na kufurahia mandhari ya asili. Kutembea kwa miguu ni njia rahisi ya kuunganisha mwili na akili na mara nyingi hunifanya nihisi huru na mwenye nguvu mpya.

Kuweka afya nzuri, mimi hufanya mazoezi ya mwili kama kutembea au kukimbia asubuhi ili kuimarisha mwili na akili, pia nakula lishe bora yenye mboga, matunda, nafaka nakunywa maji ya kutosha badala ya vyakula vyenye mafuta mengi, kupumzika kwa kulala usiku hunipa nguvu mpya, huku kutafakari kusikiliza muziki na kutumia muda na familia hunisaidia kuepuka msongo wa mawazo, usafi wa mwili na mazingira pia ni muhimu kwa afya njema, kwa hivyo, afya nzuri kwangu ni matukio ya nidhamu uwajibikaji na tabia bora zinazojirudia kila siku.

Ndiyo nimiwai kusafiri kwa ndege. Kusafiri kwa ndege ni tukio la kipekee na la kusisimua sana. Ndege inapopaa juu ya mawinguni huniletea mshangao na hisia ya uhuru, dirisha la ndege unifungulia mandhari ya kuvutia. Milima, miji na bahari zikionekana kwa umbali, safari ya anga unihisi kama daraja linalounganisha dunia nzima kwa haraka na urahisi. AC.

Tunda langu ninalopenda zaidi ni tunda la maembe. Maembe ina ladha yake tamu na harufu yake safi huniletea furaha na uchangamfu. Embe pia ni chanzo kizuri cha vitamini na hunifanya nihisi nikiwa na nguvu na afya. Wakati wakiangazi, kula embe baridi huniletea utulivu na burudani ya kipekee. Napenda sana tunda la maembe. Kwa hiyo.

Mara nyingi natumia wi-fi kwa sababu wi-fi naniwezesha kuunganishwa mtandaoni bila wasiwasi wa kutumia data nyingi. Hata hivyo wakati niko safarini au mbali na nyumbani napendelea kutumia data ya simu kwa sababu inanipa uhuru wa kuendelea kuwasiliana na kupata taarifa popote pale. Hata hivyo wi-fi hunipa urahisi na kasi, huku data ya simu unipa uhuru na uhakika wa kuendelea na kuunganishwa.

Napendelea sana kufanya kazi na wengine kwa sababu ushirikiano huleta mawazo mapya na nguvu ya pamoja. Kazi ya timu hunifundisha kusikiliza, kugawanya majukumu kulingana na uwezo wa kila mmoja na kujenga mshikamano. Hata hivyo, kuna nyakati ninapopenda kufanya kazi peke yangu. Hasa pale ninapohitaju utulivu wa kutafakari na kuandika mawazo yangu kwa kina. Hata hivyo, kufanya kazi na wengine huniletea mshikamano na ubunifu. Huku kufanya kazi peke yangu huniletea umakini na utulivu.

Kitabu ninacho kipenda zaidi ni kitabu kinachoitwa things fall apart kilichoandikaa na chinua achebe. Nakipenda kwa sababu ni hadithi ya kina inayo changanya utamaduni wa kiafrika na changamoto za ukoloni. Kitabu hiki hunifundisha kuhusu nguvu ya jamii na pia maumivu ya mabadiliko yasiyoepukika. Mhusika ninayemkumbuka zaidi ni okonkwo kwa sababu anaonyesha ujasiri nidhamu na pia mapungufu ya kibinadamu. Ilishauriwa kukisoma na mwalimu wangu wa fasihi ambaye aliniambia kutabu hiki ni nguzo ya kuelewa historia na utamadunia wa Afrika. Baada ya kukisoma, ningependa kusoma vitabu vingine vya achebe kama no longer at ease na arrow of God kwa sababu vinaendeleza simulizi ya jamii na mabadiliko ya kijamii kwa mtazamo wa kipekee.

Ndio, nimewahi kufanya kazi ya kujitolea. Kufanya kazi ya kujitolea ni uzoefu wa thamani sana hunifundisha huruma, mshikamano na uwajibikaji kwa jamii ni nafasi ya kutumia muda na nguvu zangu kusaidia wengine bila kutarajia malipo nakumbuka mara moja nilishiriki katika mradi wa kijamii wa kupanda miti na kusafisha mazingira na nilihisi furahabkubwa kuona mchango wangu ukileta mabadiliko. Kazi ya kujitolea hunipa ujuzi wa kushirikiana na watu, kutatua changamoto na kujenga matumaini. Kila ninaposhiriki, nahisi nikiwa na amani na nikiwa sehemu ya kitu kikubwa zaidi ya mimi mwenyewe.

Kinywaji cha baridi ninachopenda ni juisi ya mango ladha yake tamu na harufu yake safi huniletea furaha na uchangamfu hasa wakati wa kiangazi. Juisi ya mango hunipa nguvu na afya kwa sababu ina vitamini nyingi na hunifanya nihisi nikiwa na nguvu mpya. Pia napenda kunywa juisi ya machungwa kwa sababu huniletea uburudisho na utulivu.

Ndiyo, kujaribu teknolojia mpya ni jambo la kusisimua na la kujifunza. Teknoloji a mpya huniletea hamasa kwa sababu hufungua milango ya ubunifu na uraisi wa maisha ya kila siku. Napenda kujaribu zana za kidijiti, zinazo saidia kupanga mda, kuboresha mawasiliano na kuongeza ufanisi wa kazi. Pia teknolojia mpa hunifundisha vumilivu na ujasiri wa kukabiliana na mabadiliko. Kwa sababu kila kifaa au programu huja na changamoto zake, kila ninapojaribu teknolojia mpya, naisi kama ninagusa mustakabali na kupata nafasi ya kujifunza kitu kipya kinachoweza kubadilisha maisha yangu kwa njia chanya.

Ninapokutanana mgogoro na mtu jambo la kwanza huwa anafanya ni kutulia na kusikiliza. Kusikiliza kwa makini unisaidia kuelewa upande wa pili bila haraka ya kujibu. Kisha huwa najieleza kwa heshima nikitumia maneno ya amani badala ya lawama. Mwara nyingi kutafuta suluhu ya pamoja kwa kugusa kile tunachokubaliana nacho badala ya kuendelea kushikilia tufauti ikiwa hali hii ni ngumu huwa nachukua mda wa kupumzika hili kupunguza asira na kurudi badaye tukiwa na akili tulivu. Mwisho, ninajitahidi kuomba msamaa au kusamehe pale napoitajika kwa sababu amani na mshikamano ni bora kuliko kushinda hoje.

Chakula cha kigeni nilichowahi kujaribu ni pizza ya kiitaliano. Nakipenda kwa sababu ladha yake ni mchanganyiko wa jibini, nyama na mboga, na huniletea furaha ya kugundua tamaduni nyingine. Pizza ni chakula cha kijamii. Mara nyingi huliwa pamoja na marafiki au familia na hunifanya nihisi mshikamano. Pia nimejaribu sushi ya kijapani, ambayo ni ya kipekee kwa ladha ya samaki mbichi na mchele wa seki. Ingawa ni tofauti na vyakula vya hapa nyumbani hunifundisha kuthamini utofauti wa tamaduni na ubunifu wa mapishi duniani.

Ndio napenda mvua. Mvua ni ya kupendeza na ya kutuliza moyo. Huniletea hisia ya amani ninaposikia matone yakigonga paa au ardhi. Harufu ya odongo baada ya mvua hunifanya nijihisi karibu na asili na mandhari huwa safi na yenye uhai mvua pia huleta baraka kwa mimea na mashamba ikileta matumaini ya mavuno na maisha mapya.

Kumbukumbu nzuri ninayo kutoka utotoni ni wakati wa kucheza na marafiki uwanjani baada ya shule. Tulicheza michezo ya jadi kama kati Bano na rede huku tukicheka na kushindana kwa furaha. Mara nyingi tulikusanyika chini ya miti mikubwa tukibadilishana hadithi na kula vitafunwa vilivyotayarishwa na wazazi. Huo ulikuwa wakati wa mshikamano. Urafiki wa dhati na furaha isio na hila. Kumbukumbu hizo hunikumbusha thamani ya urahisi wa maisha ya utotoni na nguvu ya jamii ndogo inayoshirikiana kwa upendo.

Hekima kubwa niliyojifunza maishani, ni kwamba kila changamoto huja na somo. Wakati mwingine tunapokutana na matatizo, tunahisi kama ni vizuizi, lakini mara nyingi ni daraja la kutufundisha uvumilivu, nidhamu na imani. Nimejifunza pia kwamba wema na heshima kwa wengine hujenga urafiki wa kudumu na hufungua milango ya fursa. Aidha, kuthamini mambo madogo kama mwanga wa asubuhi, chai ya familia au tabasamu la rafiki huniletea furaha ya kweli.

Nilizaliwa na kukua katika mji wa Limuru, nchini Kenya, mji mdogo uliozungukwa na mashamba ya chai na mandhari ya kijani kibichi. Limuru ni maarufu kwa hewa yake safi na baridi na mara nyingi huitwa mji wa baridi kwa sababu ya hali yake ya hewa. Nakumbuka utotoni nilipokuwa nikicheza na marafiki kando ya mashamba ya chai, tukikimbia kwenye barabara ndogo za vumbi na kusikiliza ndege wakiteta juu ya miti. Tulipenda pia kuenda sokoni na kuona watu wakibadilishana bidhaa kwa furaha na vicheko. Kinachofanya Limuru kuwa mahali ni mshikamano wa jamii yake. Watu hupendana, hushirikiana na hufurahia maisha kwa urahisi. Pia mandhari ya kijani na ukaribu wa misitu na milima hufanya mji huu kuwa mahali pa kutuliza moyo na kuungana na asili. Ninapohisi nimechoka au ninahitaji amani na kumbukumbu za utotoni huwa natamani kurudi. Limuru. Ni mahali pa kujipumzisha, kutafakari.

Ninashughulikia udhaifu wangu kazini kwa kujua na kukubali udhaifu huo bila kujificha. Kisha huwa najifunza mbinu mpya au kutafuta mafunzo yanayoweza kunisaidia kuboresha. Pia napenda kuomba msaada na ushauri kutoka kwa wenzangu kwa sababu kila mtu ana nguvu tofauti zinazoweza kunisaidia kukuwa. Mara nyingine huwa nagawa majukumu ili kila mmoja afanye kile anachoweza vizuri huku nikijitahidi kuboresha upande wangu. Mwisho najitahidi kugeuza udhaifu kuwa fursa ya kujifunza kwa sababu kila changamoto ni daraja la maendeleo.

Ninapenda kuongea kwa sababu kunanipa nafasi ya kuwasilina moja kwa moja na hadhira kuona hisia ya zao na kujenga mshikamano wa papo hapo. Kuongea unihisi kama daraja la kuunganisha mawazo na watu. Hata hivyo pia napenda kuandika kwa sababu kunanipa muda wa kutafakari kupanga mawazo kwa utulivu na kuyahifadhi ili yasisahaulike. Kuandika ni kama kupanga mbegu na kuongea ni kama kuvuna matunda yake kwa hivyo, vyote viwili ni sehemu ya kujeleza kwangu. Kuandika hunijenga na kuongea hunifungua kwa ulimwengu.

Ndiyo napenda sana maua ini kwa sababu maua ni alama ya uzuri upendo na uhai hasa upendo maua huniletea furaha ninapoyaona yakichanua bustanini au msituni harufi yake safi na rangi zake angavu huu nifanya njihisi nikiwa karibu na sili na kupata utulivu wa kipekee maua pia uashiria matumaini na mwanzo mpya hasa wakati wa masika Muzika.

Ndiyo napenda kula popcorn. Popcorn ni kitafunwa cha kufurahisha na rahisi kufurahia napenda kwa sababu huniletia hisia ya burudani hasa nikitazama filamu au nikiwa na marafiki. Harufu yake ya kupikwa na ladha yake ya chumvi au utamu hunifanya nihisi nikiwa sehemu ya tukio la kijamii. Popcorn pia ni chakula chepesi kinachoweza kuandaliwa haraka na kushirikiana kwa urahisi. Kwa hivyo.

Ndio napenda kupika. Kupika ni shughuli ya kufurahisha na ya ubunifu. Naipenda kwa sababu hunipa nafasi ya kujaribu ladha mpya na kuunda chakula kinachoweza kushirikiana na familia au marafiki. Kupika hunifundishi uvumilivu na umaakini. Kwani kila hatua ni muhimu ili chakulaa kiwe kitamu pia ni njia ya kujieleza. Kila mpishi ni kama hadithi. Na kila mapishi ni kama hadithi yanayoonyesha utamaduni na upendo.

Ndiyo, natumia mitandao ya kijamii. Mitandao ya kijamii ni sehemu muhimu ya mawasiliano ya kisasa. Inatumika kuunganisha watu, kushirikisha mawazo na kujifunza mambo mapya ninapenda mitandao ya kijamii kwa sababu hunipa nafasi ya kufuatilia habari, kuwasiliana na marafiki na kushirikiana katika miradi ya kijamii. Hata hivyo ni muhimu kuitumia kwa uwajibikaji, kuepuka kupoteza muda mwingi, kulinda faragha na kuchagua maudhui yenye manufaa. Mitandao ya kijamii ni chombo chenye nguvu na jinsi tunavyo kitumia ndicho kinachoamua faida yake.

Wakati ninajiandaa kwa mkutano mambo ambayo nafanya ni yafuatayo hatua ya kwanza huwa kusoma ajenda ili nijue mada zitakazojadiliwa na nafasi yangu katika mazungumzo kisha hukusanya taarifa muhimu kama ripoti takwimu au nyaraka zinazoeza kuunga mkono hoja zangu. Napanga mawazo kwa mpangilio mzuri na kufikiria hadhira itakayokuwepo ili kuwasilisha kwa uwazi na heshima. Pia najitayarisha kisaikolojia kwa kupumua na kujipa ujasiri ili niseme kwa sauti thabiti. Hatua ya mwisho huwa kufika mapema, jambo linalonipa nafasi ya kutulia, kuangalia mazingira na kuonyesha nidhamu. Hatua hizi hunisaidia kushiriki kikamilifu na kwa ufanisi katika mkutano.

Napenda kununua vitu vinavyoniletea urahisi na furaha ya kila siku. Mara nyingi hunivutia vitabu kwa sababu hunifundisha na kunipa hekima mpya. Pia napenda kununua vyakula safi na vya kienyeji kama matunda na mboga hasaa mangi na machungwa na latha ya afya. Wakati mwingine napenda kununua vitu vidogo vya mapambo au mauwa kwa ajili ya kutengeneza mazingira ya nyumbani kuwa na utulivu na yenye uzuri. Zaidi ya hayo, napenda kununuwa vifaa vya kidigitali, vinavyozaidi kupanga kazi na kuboresha ubunifu wangu.

Mara nyingi, ninapenda kucheza na marafiki wa karibu na ndugu, kwa sababu michezo huwa njia ya kujenga mshikamano na furaha. Utotoni nilifurahia kucheza michezo ya jadi kama kati, bano na redi pamoja nao, tukicheka na kushindana kwa urafiki. Pia napenda kucheza na wenzengu wa chuoni au kazini, sasa michezo ya timu, kwa sababu hunisaidia kujenga ujasiri na kushirikiana. Wakati mwingine kucheza na wanyama wadogo kama mbwa au paka, huniletea amani na furaha kipekee.

Ndoto yangu kubwa ni kuona maisha yakijaa maendeleo mshikamano na furaha ya kweli ninaiwazia ndoto kama safari ya kujenga daraja kati ya watu daraja la maarifa upendo na mshirikiano ndoto hii huniimiza kuendelea kujifunza kushirikisha hekima na kusaidia wengine kugundua uwezo wao wandani. Na kumbuka kwamba ndoto kubwa sio tu kuhusu mafanikio binafsi, mbali pia kuhusu kuacha alama ya kudumu kwa jamii na kizazi kijacho. Kwa hivyo, ndoto yangu kubwa nikuwa sehemu ya mabadiliko chanya, mahali ambapo kila mtu ananafasi ya kukua, kuishi kwa heshima na kufurahia uzuri wa maisha.

Ninaweka nenosiri salama kwa kutumia mchanganyiko wa herufi kubwa na ndogo, namba na alama maalum ili lisibashiriwe kwa urahisi. Pia ni muhimu kuepuka majina, tarehe za kuzaliwa au maneno rahisi ambayo yanaweza kusikika haraka. Nenosiri refu angalau herufi kumi na mbili au zaidi huongeza ugumu wa kulivunja. Aidha kubadilisha nenosiri mara kwa mara hupunguza hatari ya mtu kulihifadhi au kulipata. Kutumia password manager husaidia kuhifadhi na kutengeneza nenosiri tofauti kwa kila akaunti bila kulazimika kuyakumbuka yote. Mwisho, kuweka uthibitisho wa hatua mbili, tuweze kupata ulinzi wa ziada. Kwa sababu hata mtu akipata nenosiri, bado hawezi kuingia bila uthibitisho wa ziada. Hatua hizi hufanya nenosiri kuwa imara na salama.

Napenda shirika langu kwa sababu linanipa nafasi ya kujifunza kushirikiana na kukua. Kwanza, ninathamini jinsi shirika linavyoweka maadili ya mshirikiano na heshima, jambo linalofanya kila mtu ajisikesi sehemu ya familia moja. Napenda kwamba shirika linahimiza ubunifu na mawazo mapya, na kunipa uhuru wa kujaribu njia tofauti za kutatua changamoto. Ninapenda jinsi linavyoweka mkazo kwenye maendeleo ya watu wake kupitia mafunzo na uongozi kwa sababu hunisaidia kuboresha ujuzi na kuji amini. Mwishowe napenda kwamba ushirika langu lina mchango kwa jamii likihusisha miradi ya kijamii na kusaidia watu nje ya ofisi.

Nguvu zangu kazini zipo katika maeneo kadhaa muhimu. Kwanza ninauwezo wa kuwasilisha mawazo kwa uwazi na kwa njia ya kuvutia. Jambo linalosaidia kushirikiana vizuri na wenzangu na kuwashawishi hadhira. Pili nina nguvu ya kupanga na kusimamia muda kuhakikisha kazi inakamilika kwa mpangilio na bila haraka zisizo na tija. Nina nguvu pia ya kufanya kazi kwa ushirikiano. Nikiheshimu mawazo ya wengine na kugawa majukumu kulingana na uwezo wa kila mmoja. Pia nina nguvu ya kubadilika na kujifunza haraka. Ninakabiliana na changamoto mpya kwa ubunifu na utulivu. Mwisho, nina nguvu ya kujenga motisha na kuhamasisha wengine kwa sababu ninapenda kuona kila mtu akifanikiwa na akijivunia kazi yake.

Mchezaji ninayempenda wa mchezo ni Lebron James. Nyota wa mpira wa kikapu anayejulikana kwa nidhamu. Uongozi na mafanikio makubwa katika NBA. Amecheza kwa Cleveland, Cavaliers, Miami Heat na sasa Los Angeles Lakers. Ninampenda kwa sababu ana uwezo wa kipekee wa kucheza nafasi nyingi. Nahamasisha wenzake na pia huchangia kwa jamii kupitia miradi ya elimu na misaada. Lebron James kwangu ni mfano wa nidhamu. Uonguzi na moyonwa kujitolea.

Ndiyo, napenda sana kupiga chombo cha muziki, hii ni kwa sababu muziki huniletea amani na furaha ya ndani, chombo ni nacho kipenda zaidi ni gitaa la akustiki. Kwa sababu sauti yake laini, hunifanya nitulie na kunipa nafasi ya kuonyesha hisia zangu kwanjia ya kipekee. Nilijifunza kupiga gitaa nikiwa shuleni, na tangu wakati huo nimekuwa nikitumia kupumzika na pia kushirikisha marafiki njimbo za moyo. Kawaida hutumia dakika thalatini hadi saa moja nikicheza na baada ya hapo uhisi utulivu, ubunifu na nguvu mpya. Muziki kwangu ni lugha ya roho na daraja la kuunganisha watu.

Kutoka dirishani mwangu mandhari ni ya kufutia na yenye utulivu. Naona mwanga wa asili ukipenya kupitia miti ya kijani ukicheza na upepo wa taratibu inayoumbisha majani. Ndege wadogo huimba nyimbo zao za asubuhi wakionekana kurukaruka kwa furaha. Mbali kidogo kuna mashamba yaliyotandwa na mazao yakionyesha kazi ya mikono ya binadamu. Na baraka za ardhi wakati jua linapochomoza au kuzama, anga hubadilika rangi yake kutoka dhahabu hadi waridi na hatimaye hudurungi ya usiku na mandhari hii huniletea amani ya ndani na tafakari ya maisha.

Ninawasiliana na wafanyakazi wenzangu kwa njia ya uwazi heshima na ushirikiano. Mara nyingi hutumia mikutano ya ana kwa ana au ya mtandao ni ili kujadili majukumu na malengo ya kazi. Pia hutumia barua pepe na jumbe fupi kwa tarifa rasmi na haraka. Ninapenda kusikiliza mawazalo ya wengine kwa makini au kutoa mrejesho kwa njia ya kujenga ili kila mtu ajisike kusikilizwa na kutaminiwa. Wakati mwingine utumia mitandao ya kijamii ya kikazi au vikundi vya mawasiliano kama Whatsapp na Teams kwa uraisi wa kushirikiana. Njia hizi zote unisaidea kujenga ushirikiano wa kweli kuaminiana na ufanisi wa kazi.

Kipawa nilicho nacho ni uwezo wa kuwasilisha mawazo kwa uwazi na kwa njia ya kuvutia. Jambo linalo nisaidia kushirikia na vizuri na watu na kuwahamasisha. Pia nina kipawa cha kusitentiza taarifa ngumu na kubadilisha kuwa raisi kueleweka. Hasa katika hotuba na maandiko. Zaidia hayo nina kipawa cha ubunifu wa kisanaa na kishairi. Kinacho nisaidia kuongeza latha na hisia katika mawasiliano yangu. Mwisho nina kipawa cha kusikiliza kwa makini na kujenga mshirikiano ambacho unifanya kuwa sehemu ya timu yenye mshikamano na mafanikio.

Ndiyo napenda kuimba. Muziki huniletea furaha na utulivu wa ndani. Kuimba hunisaidia kueleza hisia zangu kwa njia ya kipekee na kunipa nafasi ya kushirikisha wengine ujumbe wa matumaini na upendo. Nilianza kuimba nikiwa mdogo nikijifunza nyimbo rahisi za shuleni na kanisani na tangu wakati huo nimekua nikifurahia kuimba pindi ninapo hisi shinikizo au ninapohitaji kupumzika. Mara nyingi hutumia dakika chachw tu kuimba nyimbo ni nazo zipenda na bada ya hapo huisi amani, nguvu mpya na ukaribu na muziki.

Ndiyo, napenda kula samaki. Samaki ni chakula chenye ladha safi na faida nyingi kiafya. Samaki huwa na proteini nyingi na mafuta mazuri ya omega-3 ambayo husaidia afya ya moyo na ubongo. Ninapokula samaki mara nyingi huhisi nguvu na mwili mwepesi na ladha yake hunikumbusha utulivu wa pwani na bahari. Nilianza kupenda samaki nikiwa mdogo. Hasaa pale familia ilipokuwa ikipika samaki wa kukaanga au kuchemsha nyumbani. Kwa kawaida hula samaki mara moja au mbili kwa wiki na baada ya kula huhisi furaha na kuridhika kwa sababu ni chakula kinachoniletea afya na kumbukumbu mzuri.

Aliyenifundisha jambo muhimu zaidi maishani ni mzazi wangu kwa sababu alinifundisha thamani ya nidhamu heshima na kujituma. Kupitia maneno na matendo yake nilijifunza kwamba mafanikio hayaji kwa bahati bali kwa bidii na uvumilivu. Alinifundisha pia umuhimu wa kushirikiana na watu kwa upendo na wema. Kwa sababu mahusiano mazuri hujenga daraja la maisha. Mafundisho haya yamekua msingi wa maamuzi yangu na yamenisaidia kukabiliana na changamoto kwa ujasiri na matumaini.

Ninapenda mkate wa kahawia, yaani brown bread, kwa sababu una ladha ya asili na faida nyingi kiafya. Ni mwepesi tumboni, una nyuzi nyuzi nyingi zinazosaidia mmeng'enyo na hunipa nguvu ya kutosha kwa siku mzima. Pia napenda mkate wa kawaida wa nyumbani, ule unaopikwa kwa tanuri ndogo au jiko la mkaa. Kwa sababu hunikumbusha joto la familia na ladha ya utotoni. Wakati mwingine napenda kwanza mkate wenye viungo kama mdalasini au tangawizi kwa sababu huongeza harufu na ladha ya kipekee. Kwa ujumla mkate kwangu si chakula tu bali ni kumbukumbu na ishara ya mshikamano wa familia.

Rafiki yangu wa karibu zaidi anaitwa Amina. Ni rafiki mwenye uaminifu na heshima ambaye siku zote upo kunisikiliza bila hukumu na kunishauri kwa hekima. Tunashirikiana na furaha na changamoto tukisaidiana kila mmoja napohita msaada. Tulikutana na Amina shuleni nilipokuwa mdogo. Rafiki huyo ana tabia ya kunitia moyo kunikumbusha thamani yangu na kunifanya nione maisha kwa mtazamo chanya amina ni mtu anayeweza kushirikiana naye katika shughuli za kila siku. Kutembea, kusoma au hata kuzungumza tu kwa urahisi. Rafiki huyu kwangu ni nguzo mshikamano na mfano wa urafiki wa kweli.

Ninapoanza mradi mpya wa kazi, huwa naanza kwa kutathmini malengo na madhumuni yake ili kuelewa matarajio ya mradi mzima. Kisha hukusanya taarifa muhimu na kufanya utafiti wa rasili mali zinazohitajika. Baada ya hapo huandika mpango wa utekelezaji. Nikigawa majukumu kwa kipaumbele na kuyapanga kwa vipande vidongo vinavyoweza kushugulikiwa hatua kwa hatua. Pia huwasiliana na wafanyikazi wenzengu ili kila mmoja ajue jukumu lake na mchango wake. Hutumia kalenda na zana za kidigitali kuweka ratiba na vikumbusho na huanza kwa hatua ndogo ya mwanzo ili kuanzisha kasi. Hatimaye, hufatilia maendeleo na kufanya marekebisho inapotajika. Njia hii hunisaidia kuanza mradi mpya kwa uwazi, nidhamu na ufanisi.

Ninalea nywele zangu mara kwa mara kulingana na ratiba ya usafi na afya ya nywele kwa kawaida huosha nywele mara mbili hadi tatu kwa wiki ili ziwe safi na zanyi nguvu baada ya kuosha hutumia mafuta ya asili kama nazi au parachichi ili kulainisha na kulisha nywele pia hupiga mswaki wa nywele kila siku ili kuzuia kufunga na kuhakikisha zinabaki laini mara kwa mara huenda saluni kwa ajili ya kukata chancha zilizokauka na kupata matunzo ya zakina. Utaratibu huu hunisaidia kudumisha nywele zenye afya safi na zenye mwonekano mzuri.

Kila siku ninapotumia usafiri, napendelea njia ambazo ni rahisi, salama na za haraka. Mara nyingi hutegemea matatu kwa safiri za mjini kwa sababu zinapatikana kwa rahisi na ufika maeneo mengi. Wakati mwingini hutumia bodaboda kwa safari fupi, au ninapohitaji kufika haraka. Pia ninapopata nafasi, hupendelea kutembia kwa miguu, hasa ninapokuwa karibu na chuo au nyumbani, kwa sababu kunanipa nafasi ya kutafakari na kufurahi ya mazingira ya asili. Njia hizi hunisaidia kuunganisha ratiba yangu ya kila siku na kunipa urahisi wa kufika semu ninazo hitaji.

Mara nyingi wikendi hutumia muda wangu kwa shughuli zinazo niletea amani, furaha na mshikamano. Napenda kwenda kutembia katika mazingira ya asili kama misitu, bustani au kando ya mto kwa ajili ya utulivu na tafakari. Pia hutumia muda kusoma vitabu au kuandika, kwa sababu kuna nisaidia kujifunza na kuonyesha ubunifu. Wakati mwingine hukutana na marafiki au familia kwa chakula cha pamoja, chai au mazungumzo ya kirafiki. Pia napenda kusikiliza muziki, hasa nyimbo za akustike na pop, ili kuamsha hisia na kunipa nguvu mpya. Kwa jumla, wikiendi kwangu ni nafasi ya kupumzika, kuungana na wapendwa na kujitunza.

Napenda kuamka na jua kwa sababu kuna niletea hisia ya mwanzo mpya na matumaini mapya. Mwanga wa asubuhi hunikumbusha uzuri wa maisha na kunipa nguvu ya kuanza siku kwa shauku. Kuamka mapema na kushuhudia jua ilikichomoza hunipa nafasi ya kutafakari kupanga kazi na kufurahia utulivu kabla ya shughuli za kila siku kuanza. Hata hivyo pia napenda kulala mapema ili mwili na akili zipate pumziko la kutosha. Kwa hivyo, kwangu kuamka najua na kulala mapema ni sehemu mbili zinazo shirikiana. Moja hunipa nguvu ya kuanza siku na nyingine hunipu utulivu wa kuimaliza na amani.

Nikiwa na marafiki zangu, napenda kufanya mambo yenye furaha na mshikamano pamoja na marafiki. Mara nyingi tunakutana kwa mazungumzo ya kirafiki tukishirikiana chai na mkate, kwa sababu huniletea joto la urafiki na kumbukumbu nzuri. Pia tunapenda kutembea pamoja katika bustani ya umisitu, tukifurahia hewa safi na mandhari ya asili. Wakati mwingine tunacheza michezo ya kijami au kushirikiana katika shughuli za kijami na miradi ya kampasi. Zambi linalotupa na fasi ya kujifunza na kushirikiana zaidi. Tunapo kuwa na mda hupenda kusikiliza muziki au kuimba pamoja kwa sababu muziki hutufanya tujihisi huru na wenye furaha. Kwa jumla, napenda kutimia mda na marafiki kwanjia zinazo jenga ushirikiano, furaha na kumbukumbu za kudumu.

Taratibu zangu za jioni huwa ni za utulivu na maandalizi ya kesho. Baada ya shughuli za mchana, huanza kwa kula chakula cha jioni chenye afya na kisha kutumia mda mfupi kutafakari au kuandika mawazo yangu ya siku. Mara nyingi husikiliza muziki wa taratibu au kusoma kitabu ili kupunguza mawazo na kuandaa akili kwa usingizi. Pia hupanga kazi za kesho kwa kuandika orodha ndogo ya majukumu. Jambo linalonisaidia kuamka nikiwa na uwazi. Kabla ya kulala, napenda kunywa chai ya jioni au juisi safi, kisha kuomba au kutafakari kwa shukran. Hatua hizo hunisaidia kumaliza siku kwa amani nidhamu na matumaini mapya.

Ninasherehekea siku kuu kwa kushiriki na familia yangu kupika vyakula vya kitamaduni kama ugali wali samaki kuku kisha kula pamoja kwa meza moja pia tunapenda kunywa juisi safi au chai tukifurahia mazungumzo ya kirafiki na kumbukumbu za mwaka uliopita wakati mwingine huenda kanisani au kushiriki ibada ili kuonyesha shukrani na kuimarisha imani. Baada ya hapo, tunapenda kucheza muziki, kuimba na kucheka pamoja, kwa sababu muziki huleta mshikamano na furaha. Sherehe hizi hunipa nafasi ya kuungana na wapendwa, kusherehekea maisha na kuanza mwaka mpya au msimu mpya kwa matumaini na upendo.

Ndiyo, napenda kuendesha baiskeli maanake ni njia ya mazoezi, burudani na tafakari. Kuendesha baiskeli hunipa nafasi ya kufurahia hewa safi na mandhari ya asili, hasa ninapopita barabara na vijijini au bustani. Pia hunisaidia kudumisha afya ya mwili kwa kuwa ni mazoezi mazuri ya misuli na moyo. Zaidi ya hayo, kuendesha baiskeli huniletea utulivu wa akili kwa sababu ni wakati wa kutulia na kufikiria bila usumbufu. Ni shughuli ambayo huunganisha furaha afya na uhuru kwa namna ya kipekee.